Chumba changu cha kulala ni kama hifadhi ya siri. Kuta zake zimepakwa rangi ya kijivu tulivu, taa ndogo za joto zikininginia kama nyota za karibu. Kitanda chenye mashuka safi kimewekwa katikati na pembeni, kuna meza ndogo yenye mshumaa unonukia kama bustani ya usiku.

Ninapofanya marafiki wapya, naanza kwa kusikiliza hadidhi zao kama mtu anaekaa karibu na moto wa jioni. Natoa nafasi ya ukimya ili maneno yao yajenge daraja. Kisha naongeza tabasamu au neno ndogo lenye, lenye joto. Marafiki wapia kwangu ni kama miche ya miti.

Ninajiandaa kwa mkutano kama mpiga piano anavyopanga noti kabla ya tamasha. Kwanza napanga mawazo yangu kwa karatasi ndogo nikihakikisha ujumbe wangu unamuanga na mwelekeo. Harafu nachagua mavazi yenye heshima lakini yenye pumzi ya utu wangu kama rangi tulivu au shati lenye hadithi.

Nalinda faraga yangu kwa kuifanya kama bustani enye ua wa miiba kuzunguka. Inasema yale tu yanayohitajika nikihifadhi sehemu ya nafsi yangu isiyonekana kwa macho ya kila mtu. Simu na vitabu vyangu navihifadhi kwa utaratibu nikihakikisha siri zangu hazichanganywa na kelele za nje.

Ninaposhambulia tatizo kazini naliona kama fumbo lenye vipande vingi vya jiwe. Kwanza nalitazama kwa utulivu, nikigusa upande wake ili kuelewa mizizi ya changamoto. Kisha naliweka mezani kama mchezo wa chess. Nikipanga mbinu kwa hatua ndogo na kuhusisha wenzangu, kama washiriki wa mchezo.

Ninapenda filamu zinazobeba hadithi zenye roho na pumzi ya maisha. Filamu za kihistoria hunifanya nihisi kama msafiri wa muda. Nikigusa nyakati zilizopita. Za kisanaa na za kiakili hunipa nafasi ya kutafakari kama kusoma shairi lililo hai. Za ucheshi huniletea mwonga na tabasamu.

Mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu kwangu ni kama pumzi ya pili ya maisha. Na hujenga kwa kuchanganya sauti na picha. Nikiandika mawazo kama mashairi yanayocheza kwenye upepo. Kila siku ninatazama vitu vidogo kama taa ikiwaka, mazungumzo sokoni au hata mlima unaofunikwa na mawingu.

Ninapotumia njia ya kusafiri, nachagua kulingana na hadithi ninayotaka kuishi. Wakati mwingine napenda basi, nikisikiliza sauti za watu na kuona mandhari kibadilika kama kurasa za kitabu. Mara nyingine natembea kwa miguu nikihisi kila hatua kama densi ya ukimya.

Nimewahi kushiriki mashindano na yarihisi kama kuingia kwenye uwanja wa vita wa akili na moyo. Kabla ya kuanza, moyo ulikua ukipiga haraka kama ngoma ya sherehe. Kila hatua ilikuwa na uzito wa matumaini. Nilijitupa ndani kwa ujasiri nikihisi kama mpiganaji anaebeba ndoto zake.

Naam, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na yalihisi kama kuingia kwenye hekalu la hisia Kila ukuta ulikuwa na picha au mchoro uliobeba pumzi ya msanii na kila rangi iliongea nami kwa sauti yake ya siri Nilitembea taratibu nikihisi kama msafiri anayegusa milango ya nafsi tofauti.